Mimi likizo yangu ya ndoto ningependa kwenda South Africa. Ningependa kwenda hiyo nchi ya South Africa. South Africa kuna milima, kuna mahali kwa kwenda kutembea. Ningependa kwenda kutembea huko, kwenda kuona mbuga za wanyama. Ningependa kusafiri na mpenzi wangu au mtu ninaempenda au familia yangu. Nahitaji sana kupumzika kutembea kwingi.